Mimi hujifunza mambo mapya kwa njia nyingi. Kwanza kabisa mi hudadisi. Hapa unapata kwamba mi hujiuliza maswali kwa akili, kwa nini hili lilifanyika? Inawezekanaje hili liende hivi? Kuna njia nyingine naeza fanya hili jambo. Maswali haya huniskuma kutafuta taarifa zaidi. Udadisi hunifanya nisichukue mambo. Jinsi yalivyo tu bali niyaangalie kwa kina. Pia mimi husoma kwa mapana. Naposoma kwa mapana, hii inanisaidia nijue mbona jambo fulani likatendeka, kwa nini likawa hivyo, na ikawezekanaje likaenda hivyo. Pia mimi huandika na kutafakari. Baada ya kujifunza jambo jipya, mi napenda kuandika na kutafakari kimya kimya. Nimejifunza nini? Nitatumiaje huu ujuzi nimepata? Ni kipi ambacho sikuwa najua na nishakijua kwa huu kwa hili jambo ambalo limetokea? Hii hunisaidia kulifanya somo ama jambo liwe rahisi. Pia mimi wakati napojifunza mambo mapya mi hupenda kuweka malengo madogo madogo. Badala ya kusema nataka kujifunza kila kitu, mimi huweka malengo madogo yanayotekelezeka. Hii hunipa motisha na hisia ya maendeleo, kila hatua ndogo hunisogeza karibu na uelewa mpana zaidi. Pia mimi huku kubali kuwa sijui kila kitu. Napenda kujifunza kwa unyenyekevu nikikubali kuwa kutojua ama kutokijua kitu ni mwanzo wa maarifa. Mtazamo huu hunipa uhuru wa kuuliza, kusahihishwa na kubadilika bila aibu. Hii inanisaidia pakubwa sana pale ambapo unapata ya kwamba mambo mengi ni mapya na yanafaa kuangaliwa. Mimi hujifunza pole pole na kwa udadisi mkubwa. Pia mimi hufanya mambo yangu kwa urahisi. Nikiona ya kwamba jambo fulani halijatendeka, na ni mpya kwangu mi huliangalia kwa makini lisije likaniletea shida.